Ndio napenda kusikiliza redio mara kwa mara huwa nasikiliza ili kupata habari mziki na vipindi vya mazungumzo vinavyoburudisha redio hunisaidia kujisikia nimeunganishwa na kinachoendelea na pia hunipa burudani hasa nikiwa nyumbani au nikiwa nafanya shughuli nyingine.